Kupendelea mfumo wa simu napenda mfumo wa android. Inategemea unamaanisha nini. Nilikuwa nafikiria unamaanisha mfumo kati ya android na ile ingine ya apple. Mimi napendelea mfumo wa android kwa sababu kwangu ni rahisi kutumia. Na waweza kubadilisha vitu jinsi unavyopendelea kuliko ile ya apple ama apple. Kwa hivyo.

Wakati nahitaji kupumzika huwa nakaa chini ya mti ama chini ya mwembe ambapo nikiketi chini ya mwembe nikiwa na kiti. Naweza vuta athiri zangu au mafikira zangu. Naivuta nyuma alafu nakumbuka mambo mazuri yaliyokuwa ya kitokea. Kati tukiwa wadogo alafu inaweza kunipa utulivu na nachukua fursa hiyo natulia.

Aina ya filamu ambayo huwa inanipendeza ni aina ya science fiction ama wakati mwinginie aina ya filamu ambayo inahusisha sayari au dunia zingine nyingi. Kwa kuwa watu wanasafiri kama Star Trek kama Star Wars ambayo watu wanasafiri kuelekea dunia au sayari zingine mbali na sisi.